Muzee hali anawachunga ngombe wake vizuri na kuwapea chakula kwa wingi ikifika jioni mzee hali hatahenda nyumbani na ngombe wake kisha awakamue na kuwauzia wateja wake maziwa.

Mzee Ali ni mkulima hodari yeye huwalisha ngombe wake vizuri huuzia watu mbolea ya ngombe kwa kupanda mimea mbalimbali na upenda sana kufunza watu na mambo ya ukulima.

Wakati wa sherehe kubwa kubwa mzee hali na hamina huitwa kuwa wakulima bomba huleta ngombe zao kuonyeshana kama wakulima wanaohifathi ngombe wao vizuri.

Mimi ninapenda mambo ya ukulima sana. Mimi napenda kupanda mahindi maharagwe na sukuma wiki pia mimi ni mfugaji wa kuku ninatumia mbolea ya kuku kupanda mboga zangu.

Mimi ninapenda kufuga kuku nina kuku wangu nawalea wakiwa na wiki tatu mimi huwapea vyakula mbali mbali ili wakue haraka mimi ninafuga kuku wa nyama.

Siku ambazo mimi huenda kwa soko, ninapenda sana kuvaa kofia hili kunizuia na miale mikali ya jua, na mimi napenda sana kuvaa kofia wakati ninafanya kazi zangu za nyumbani ili nisipate uchafu kwa nywele zangu.

Mimi ninapenda vyakula mingi kwanza mimi napenda nyama sukuma na ugali. Nikikula hicho chakula huwa nasikia vizuri ninashiba na mwili wangu huwa unapata nguvu ya kufanya kazi.

Wanafunzi hodari aliyekuwa anacheza uwanjani, aliumia kisha alipelekwa na gari ya mwalimu mkuu hospitali na kupata matibabu zaidi.

Napenda sana kutazama mchezo wa dhimu za Manchester United. Thimu hiyo huwa na wachezaji hodari wanaojua kucheza kwa njia ifaayo na wana ujasiri na wana nguvu mingi kucheza mpira yao.